Ndio, nimewahi kusafiri maeneo kadhaa. Pazuri, moja wapo ya pahali pazuri nipo, nilipopatembelea ni Meru town, ambako kuna hali ya hewa. Nzuri, mandhari ya kuvutia na mazingira tulivu, pia nilifurahia kuona milima bustani na maisha ya watu wa huko ambayo ni ya kisafi, kirafiki. Safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika kujifunza utamaduni mpya na kupata kumbukumbu nzuri.

Wakati wa siku ya za mvua, hupendelea kukaa ndani na kufanya shughuli zinazoniwacha nikiwa mtulivu na mwenye amani. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu au kuangalia vipindi vinavyoburudisha. Pia hutumia muda kusikiliza muziki laini au redio huku nikinywa kinywaji cha moto kama chai. Siku za mvua, hunipa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kupanga mambo yangu bila haraka.

Ninatumia simu yangu kwa mambo mengi ya kila siku kwanza, uitumia kuwasiliana na familia na marafik kupitia simu, ujumbe na mitandao ya kinjami. Pia uitumia kupata taarifa muhimu mtandaoni, kusomwa ambari na kujifunza vitu vipya. Simu hunisaindia kupanga ratiba zangu, kufanya malipo ya kindi njitali, kama mpesa, pia kuru na pia kunjiburundisha kwa kusikiliza mziki au kuangalia vindeo wakati wapumsiko.

Mnyama wangu wakufuga wakufungwa ni mbwa. Pia ningependa kufunga mbwa. Mbwa ni mnyama mtiifu, mlizi, mzuri na rafiki wakaribu wa binadamu. Ningependa kumfunga kwa sambabu unipa ulizi. Companionship na pia unifanya niwe na mazoezi kumtembeza. Mbwa pia usahindia kupunguza msongo wa mawanzo na kuleta furaha nyumbani.

Mara nyingi nitaangalia video mtandao ni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video kama vile burudani, elimu, mafunzo, muziki na habari. Pia naweza kuangalia kwenye mitandao mingine kama Facebook au TikTok. Kwa video fupi zinazoburudisha au kufundisha kitu mpya. Zinazo mburudisha au kufundisha kitu mpya. Na furahia pia video ambazo zinanifundisha au kuniburudisha wakati wa mapumuziko.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa njia ya kipekee na furaha. Kwanza, hupanga mda na familia au marafiki. Tukikusanyika pamoja nyumbani au mahali maalum. Tunapika chakula kizuri, kushiriki hadithi na kucheza michezo ya pamoja. Pia, mara nyingine hupenda kuhudhuria imbada hau shunghuli za kijamii kulingana na sikukuu hiyo. Sherehe hizo hunipa furaha kupum kumbu kubu nzuri na hisia ya mshikamano na wale wa karibu nami.

Kwa kawaida, ni nakunywa takriban lita mbili andi lita tatu za maji kwa siku. Hii inani hakikishia mwili wangu nakunywa unakuwa na unyefu wakutoja. Husaindia kwa usafishaji, wa mwili na kunifanya njisikie macho na mwenye ngufu. Pia napendelea kuna manji pole pole wakati wote wa siku mbalala ya kunywa mengi mara moja.

Ndiyo, nimewahi kufuga paka mdogo nyumbani. Nilimlea kwa muda na kujifunza jinsi ya kumtuza, kumpa chakula na kuhakikisha napata afya nzuri. Kufuga mnyama, kunanifundisha uwajibikaji, uvumilivu na pia kunaleta furaha nyumbani. Kwa sababu ya urafiki na upendo wa wanyama wa mnyama huyo.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vindole kwenye simu yangu. Hii ufanya simu yangu kuwa salama zaindi dhindi ya wizi au ufikianji usio dhinishwa. Na pia ni raisi na haraka kufungua simu bila kuingia nenosiri kila mara. Ni njia nzuri ya kulinda faragha yangu mtandaoni na kwenye kifaa changu.

Napenda kununua vitu sokoni na kwenye manduka ya karimbu kwa sambabu ni rahisi kupata mbitha mpya na kwambei nafuu. Pia mara nyingi ununua mtandaoni kupitia majukwa kwa njumia kama njumia au kutumia mtandao ya kinjami. Asa ninapoitanji kitu haraka au ninapotaka kutoka nje. Njia hinzi hunipa uraisi. Changuo nyingi na kubwa kwa muda.

Napendelea zaidi upepo wa kawaida kuliko AC. Upepo wa asidi, unifanya njisikie huru. Mtulifu na mwenye afya zaidi. Pia, unipa hewa safi. Na hisia ya kawaida. Ukilinganisha na esi. Asa, nikiwa nyumbani, hau inje.

Kila siku, napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp, apps za habari kama BBC, na mburundani kama YouTube, au Spotify. Zinasaidia kuwasiliana, kujifunza na kupumzika.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia tulivu na yenye furaha ya familia na marafiki. Kila mwaka, tunakusanyuka nyumbani au sehemu tulioipenda. Tunapika chakula kizuri, kuzungumza, kucheka na kushiriki kumbu kumbu nzuri za mwaka uliopita. Mara nyingine tunasherehekea kwa kutazama michezo ya moto au burudani za jioni. Ni fursa ya kushukuru, kuweka malengo mapya na kuanza mwaka kwa matumaini na furaha.

Napanga muda na kipaumbele kila siku. Nafanya kazi kwa wakati wake natoa muda narudi kwa familia marafiki na kupumzika. Pia nazingatia afta yangu na kuweka mipaka. Kama kutochukua kazi nyumbani kila mara. Hii husaidia maisha yangu ya kibinafsi kuwa dhabiti huku kazi ikifanyika kwa ufanisi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuanza siku yangu asubuhi kwa sababu nakuwa nanguvu na mawazo yaliyo wazi. Kuamka mapema hunisaidia kupanga siku vizuri. Na kumaliza kazi nyingi. Kabla ya jioni. Hivyo na kupata muda wakupumzika baadaye.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kutumia mda wa na familia na marafiki hasa na naposhirikiana kucheka na kufanya mambo ya pamoja. Pia kunifanya furaha kupata mafanikio kidogo kazini au kufanikisha jambo linalokuwa nalo sharti. Burudani kama kusikiliza muziki, husoma, kitabu, kizuri, au kutembelea sehemu mzuri pia hunipa furaha kubwa. Kwa ujumla furaha yangu inatokana na mchanganyiko wa mahusiano na fanikio na burudani.

Ndiyo, napenda kuchora au kupaka rangi kidogo. Ni shughuli inayosaidia kupumzika, kuonyesha ubunifu, na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwngine hufanya kwa ajili ya burudani. Na kujipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa njia ya sanaa.

Napenda msimu wa mvua. Ni hali ya mvua huleta hewa safi baridi yenye raha na kufanya mazingira kukuwa yenye uhai na kijani. Napenda kupumzika nyumbani au kuchukua hewa safi wakati wa mvua. Na pia ni fursa nzuri ya kufikiria mambo muhimu na kujipanga kuipanga kwa siku ziza nzi.

Ndiyo nahifadhi vitu vya thamani hii ni kwa sababu vinanipa usalama na varanja yake na mara nyingi ni kumbukumbu za muhimu au vyenye thamani ya kifedha vitu hivi hushikilia kwa uangalifu mara nyingi kwenye sehemu salama ili kuhakikisha havipotei au kuwa kuharimbika.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na masomo, hufanya rahisi kuandika repoti, hufanya utafiti mtandaoni, huwasiliana kupitia barue pepe na kupanga ratiba zangu. Pia wakati mwingine, hutumika kwa burudani kama kutazama video, kusoma habari, au kucheza mchezo midogo ya mtandaoni.

Ninaishi Nitege Tika. Ni eneo lenye watu wengi na shughuli nyingi za kila siku. Nyumba ziko karibu na shule. Manduka na mbarambara kuu. Hivyo rahisi kupata mahitanji ya kila siku. Eneo hili pia lina mazingira mazuri. Na makazi ya familia na ni sehemu zuri ya kuishi kwa usalama na utulivu.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Kusafiri kwa ndege kunanipa furaha na uzoefu wa kipekee. Kwani unapata kuona anga mandhari ya mbali na kufika haraka kwenye maeneo mapya. Pia ni njia rahisi na ya haraka ya kusafiri kuliko barabara. Hasa kwa safari ndefu.

Standi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano manzuri na upanganji wa mnda. Mawasiliano hufanya iwe rahisi kushirikiana na weza angu na kueleza mawazo kwa uwazi. Huku upanganji wa muda huki akikisha kazi na zinafanyika kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Pia standi za utatuzi wa matatizo ni muhimu sana hili kukabiliana na changamoto za kila siku kazini.

Ninaenda maktabani mara chache, labda mara moja au mbili kwa mwezi. Mara nyingi wanaenda kusoma vitabu vya ziada kufanya utafiti au kupata mahitaji ya masomo. Maktaba hutoa mazingira tulivu ya kujifunzia na kupata taarifa ambazo si rahisi kupatikana mtandaoni.

Nanapenda kutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara kwa mfano na napenda kutumia voice note. Kuamsha simu kwa amri ya sauti au kutumia apps zinazotafsiri sauti kuwa maandishi. Hii inarahisisha mawasiliano. Huokoa muda na kufanya kazi au masomo kuwa rahisi hata wakati nikiwa safari yao mikononi. Kwa hivyo.

Kila siku napenda kutumia zana za intaneti kama simu, kompyuta na tablet. Pia ninatumia apps za mawasiliano kama whatsapp, barua pepe kwa kazi na programu za kuhifadhi faili kama google drive au dropbox. Zana hizi zinarahisisha kazi kusoma kuwasiliana na kuhifadhi taarifa muhimu kwa urahisi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali wa kienyeji. Pamoja na mboga za hasili kama managu au terere. Asa ukipikwa nyumbani. Chakula hiki unipa ngufu. Unikumbusha mila na desturi zetu na pia ni chenye afya napenda kikiliwa pamoja na nyama hau maziwa ya kienyeji kwa ladha zaindi.

Ninapoanza kazi kitu cha kwanza ninachofanya ni kupanga na kuelewa majukumu ya siku hiyo. Huangalia vipaumbele kuweka malengo madogo ya kufanikisha. Kisha kuhakikisha nina vifaa vyote muhimu kabla ya kuanza kazi rasmi hii hunisaindia kufanya kazi kwa mpangilio na kwa ufanisi.

Ninapendelea mahali pakimia kwa sababu kunatoa nafasi ya kuzingatia kupumzika na kufanya kazi kwa makini bila usumbufu. Kimia husaidia akili kupumuzika na kuzingatia vizuri ingawa mara nyingine napenda pia kelele kidogo wa muziki au shughuli za kijamii kwa burundani na furaha.

Ninajitahidi kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu hadi nne kwa wiki. Mazoezi haya ni pamoja na kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi ya viungo. Ili kudumisha afya. Kuongeza nguvu za mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine napanga pia siku ya pumziko ili mwili upate kupona.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya hasa vyenye ladha tofauti na kutoka tamaduni mbalimbali. Hii inanifanya kupata uzoefu mpya wa chakula, kujifunza kuhusu viambato na mbinu za kupika na pia ni burudani ya kipekee kwa ladha yangu. Mara nyingi napenda kuunganisha chakula kipya na mazungumzo na marafiki au familia.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa raisi lakini ya kudumisha afya. Kawaida huwaza kwa kutembea na kukimbia kwa ndakika ishirini au thelathini asubui. Kisha hufanya mazoezi mepesi ya viungo kama kunyoosha mwili. Push ups, sit ups and squat. Wakati wa njioni, wakati mwingine hufanya kutembea tena au mazoezi ya kupumua. Ili kupunguza uchofu na musongo wa mawazo. Mazoezi haya unisaindia kuwa. Kuwa na ngufu. Hapia njema na akili tulifu.

Kitabu na chokipenda sana ni the alchemist The fall coil. Kwa sababu kinafundisha kunjua ndoto zako kushikilia imani na kufuata malengo yako lisha ya changamoto zinasoma kitabu hicho mara moja tu bali kila wakati nikisoma napata maana mpya latha ya maneno na mafundisho yake yanayechangia kuwa na mtanzamo chanya mwaishani na kuniacha nikiwa namotisha ya kufanikisha malengo yangu.

Ndiyo, nimewahi kulima. Asa mbonga za kienyeji kama sukuma wiki, spinach na viyazi vindogo. Nilifurahia sana kuzoezi hilo kwa kwa sabambu inakufundisha ufumilifu, nidhamu na umuhimu wa kazi kwa bidii. Pia kulima kunanipa uwakika, wa chakula safi na chenye afya na uchangia katika kuifadhi, tamanduni na mshamba.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni nyingi lakini muhimu zaidi ni uongozi wa mfano. Kiongozi mzuri ufanya mambo kwa mfano. Si tu kutoa maagizo. Uaminifu na haki. Kuhakikisha maamuzi yanayochukuliwa kwa usawa na ukweli. Kuelezea malengo na kusikiliza maoni ya wengine. Ujasiri na udhubutu. Kuweza kuchukua maamuzi mangumu bila kuogopa. Kujali wengine. Kuelewa mahitaji ya wafuasi na kumazisha ushirikiano uwezo wa kutatua migogoro. Kushughulikia changamoto na migongano kwa bustare.

Najitawisha wakati walikizo kwa kupanga shunguli ambazo, unisaidia kupumzika na kupata furaha kwa mfano ya kwaza kupumzika nyumbani, kupumzika mbila shinikizo kusoma kitabu au kusikiliza mziki unayopenda. Ya pili, kusafiri au kutembea, kuenda kwenye maenea mapia, mashamba hau miji ili, kugundua tamaduni na madhara tofauti ya tatu. Shunguli za kijamii, kukutana na familia marafiki ya kushiriki kwenye hafla ya za kijamii kwenye burundani na mchezo. Kucheza michezo wa kuogelea au kufanya mazoezi mepesi kwa furaha ya tano kujieleza, kunjiendeleza, mara nyingi napenda kutumia muda kusoma au kujifuza kitu mpia.

Mchezaji ninae mpenda sana ni leonel mesi wa soka kwa sababu ana ujuzi mkubwa nidhamu na uezo wa kushirikisha wachezaji wenzake. Ninashangilia jinsi anavyopiga magoli kuongoza timu na kuonyesha unyenyekevu lisha ya mafanikio makubwa. Pia anapenda jinsi ana moyo wa ushindani bila asia. Jambo linalofundisha maadili mema ya mchezo.

Nina imiza ushirikiano katika timu kwa njia katha ya kwanza. Kuwahimiza wezangu kushirikiana. Kueleza wazi umuhimu wa kila mtu kushirikiana ili kufanikisha malengo ya timu ya pili hutoa mfano, kufanya kazi kwa bidii na kwa wazi ili wezangu wafuate. Mfano, ya tatu kusikiliza maoni ya kila mmoja. Kuhakikisha kila mshirika na nafasi ya kueleza mawazo yake bila hofu ya nne kushirikiana kwenye soluhisho, kwa masisha timu kushirikiana kutatua changamoto bandala ya kuwazoresha makosa. Yatano ni kusherekea mfanikio ya pamoja. Kuonyesha shukra na pongezi pale timu inapofanikiwa.

Najihisi kwa mtazamo chanya kuhusu tathimini za kazi kwa sababu zinanisaindia kujua ni wapi ninafanikiwa na ni wapi ninahitaji kuboresha. Tathimini siyo tu kipimo cha utendaji, bali pia ni fursa ya kujifuza kupata maoni ya kujenga na kuimarisha ujuzi wangu. Wakati mwingini inaweza kuwa changamoto lakini ikiwa nitaikubali kwa busara, inachangia maendeleo yangu binafsi na ya kitaalamu.

Hili kuongeza mzalishaji wangu nafanya mambo kaza kwa mpangilio na nidhamu ya kwanza kupanga kazi kwa kipao mbele. Waza na kazi muhimu zaidi au yenye muda mfupi wa kukamilika. Wapili kuweka malengo madogo na makubwa. Kila siku ni na malengo ya kufanikisha na hili linanisaidia kushungulikisha kazi kwa hatua. Ya tatu kuweka muda wakazi na mapumziko. Kutumia mbinu kama kwa mdoro kwa munda mahalum kisha ana pumzika hili kuyafuka ushofu ya nne kuepuka vikwazo kupunguza usumbufu wa simu mitandao ni ya kijamii na kelele zisizo za lazima ya tano kujifunza na kumboresha ujuse kila wakati ninajiajiri mbini hauzana mbizina zoongeza ufanisi wa kazi. Kwa hivyo.